Ninaishi katika eneo lenye utulivu na manthari nzuri. Ni mahali ambapo majirani wanajuana na kusaidiana na maisha ya kijamii yana nguvu sana. Asubuhi mara nyingi huanza na sauti za ndege na upepo mwanana. Na barabara zetu huwa na watu wakielekea kazini au sokoni. Kuna bustani ndogo karibu ambapo watu hupenda kutembea au kukimbia kwa mazoezi. Watoto hucheza mpira na wazee hukaa wakizugumuza chini ya mti mikubwa. Hii huleta hisia ya mshikamano na furaha usiku hewa safi na nyota huonekana vizuri. Jambo linalofanya mtu ajisikie karibu na asili. Huduma za kijamii kama maduka madogo, shule na vituo vya afya zipo karibu. Hivyo maisha ni rahisi na ya kupendeza. Pia kuna makanisa na misikiti ambayo huleta watu pamoja kwa ibada na mshikamano wa kiroho kwa ujumla, mahali ninapoishi ni mchanganyiko wa utulivu wa kijiji na urahisi wa huduma za mjini. Ni sehemu ambayo mtu huwa anaweza kupata amani, kujenga urafiki na kufurahia maisha ya kila siku.

Napenda zaidi kusimamia kwa sababu kuna nipa nafasi ya kupanga kuelekeza na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio. Kusimamia kunahitaji uwajibikaji, uwasiliano mzuri na uwezo wa kushirikiana na wengine ili kufanikisha malengo ya pamoja. Ninapofanya hivyo nahisi furaha kuwa na timu ikifanikiwa na kila mtu akichangia kwa njia yake. Hata hivyo kusimamiwa pia kuna faida zake inanipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa viongozi wenye uzoefu kupata muongozo na kuendeleza ujuzi wangu kwa hivyo vyote vivi hivi vina umuhimu kusimamiwa kuna leta nafasi ya kuongoza na kushirikiana ilhali kusimamiwa kuna leta nafasi ya kujifunza na kukua. Nindapenda hali ambapo kuna ushirikiano wa kweli iwe nina simamia au nina simamiwa mradi tu ulengo wa pamoja inafanikiwa na kila mtu anajisikia kudhaminiwa.

Msimu ninao upenda zaidi ni masika. Muhura wa mvua wakati huu dunia huonekana safi na yenye uhai. Ardhi hunukia harufu ya mvua ikigusa udongo. Miti na majani huchanua kwa kijani kibichi na hewa hua safi na baridi. Ni msimu unao leta utulivu na matumaini mapya. Kwani mvua huchochea kilimo na maisha vijijini hujaa furaha kwa kuona mazao yakikua zaidi ya mandhari, masika hunipa nafasi ya kutafakari na kujisikia karibu na asiri kusikiliza sauti ya mvuwa ikinyesha juu ya ma ya bati au majani ni muziki wa asiri unauduiza akiri huo ndiyo msimu ninaoupenda zaidi kwa sababu unachanganya uzuri wa mazingira faida kwa jamii na amani kwa ndani.

Rangi ninayo penda kwa ukuta wa chumba ni bruu ya bahari turivu. Bruu hureta hisia ya uturivu na amani na husaidia akiri kupumzika baada siku yenye shuguri nyingi. Ni rangi inayofaa kwa chumba cha kurara au chumba cha kusomea kwa sababu huongeza umakini na kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda kijani kibichi cha asili, ambacho hureta hisia uhai na ukaribu na mazingira. Kijani huamsha nguvu chanya na hufanya chumba kuonekana safi na chenye hewa ya kutosha. Kwa jumra, rangi hizi mbiri, bruu na kijani zinatowa mchanganyiko wa uturivu na uhai na hufanya chumba kuwa mahali pazuri pa kupumzika na kuishi kuwa furaha.

Ninapendelea chakula chenye ladha ya mdalasini na asali. Ladha ya mdalasini huleta harufu ya kupendeza na jodoro kipekee. Huku asali ikiongeza utamu wa asili unaotuliza. Mchanganyiko huu hufanya chakula kuwa kitamu na chakipekee. Kinachokumbusha uridhi wa vyakula vya jadi na pia huleta hisia ya furaha na mshikamano zaidi ya latha hiyo napenda pia chakula chenye ladha ya nazi na karafuu. Kwani huleta ladha ya kitamaduni, ya kiswahili na harufu ya kuvutia. Kwa jumla, ladha hizi hufanya chakula kuwa si tu, chakula cha kufurahisha. Bali pia alama ya utamaduni na kumbukumbu nzuri za kifamilia.

Mchezaji ninayependa sana ni Kylian mbape, mshambuliaji wa klabu ya Paris Saint German. Na timu ya kitaifa ya Ufaransa. Ana kasi ya ajabu, uwezo wa 'kudriblle' mpira kwa ustadi na mara nyingi hufunga magoli muhimu kwa timu yake. Mbape hunivutia kwa sababu ni mfano wa nidhamu na bidii kazini. Akiwa na umri mdogo tayari ameshida mataji makubwa na kuonyesha uongozi uwajani. Uwezo wake wa kubadilisha mchezo kwa sekude chache ni jambo la kipekee.

Tunda langu ninalopenda zaidi ni nanasi. Nanasi rina radha ya kipekee. Mchanganyiko wa utamu na ukari kidogo unaofanya riwe ra kuvutia sana pia rina virutumbisho vingi kama vitamin C na madini yanayosaidia kinga ya mwili na mmeng'enyo wa chakula. Zaidi ya radha na afya. Nanasi ni tuda rinarohusiana na furaha na sherehe. Mara nyingi hutumika kwenye juisi, saradi, au hata chakula cha kitamaduni kama wari na nazi ninapenda jinsi rinavyoongeza radha na harufu safi kwenye mro wowote. Kwa kifupi nanasi ni tunda rinaronipa nguvu, afya, na furaha ya kura.